Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Wakati wa msongo wa kazi tunapangana kama shirika. Ili tugawane kazi hilo katika kila mtu akuwe na kazi yake ya kufanya. Ili baadae tukuje tulete kazi hiyo pamoja na tuifanye vizuri.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio muhimu katika maisha yangu ni kumaliza mtihani wa kidato cha nne ambao ni KCSE na ambao niliweza kuupita nikapata nafasi ya kuja katika chuo kikuu cha Kenyatta.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani nje nyumbani napenda kula katika hoteli hoteli ya do city ilio pale nairobi wanachakula mzuri sana hapo nipomi ufanya kazi na napenda kula huko kwa kuwa uwa tunapika vizuri.

Mwezi gani wa mwaka unaopenda zaidi? Mwezi wa disemba kwa kuwa ni mwezi wa mwisho wa mwaka na mwaka mwezi huo huwa na sherehe nyingi. Na matumaini mazuri sana ya mwaka ujao utakaoanza januari.

Unajistawisha vipi wakati walikizo wakati walikizo sana sana mimi hukaa nyumbani huasiendi mahali ama iwapo nitaenda katika vacation nchi ingine kama vile dubai ili pia niweze kuona vile nchi zingine zinaendelea.

Nani anayekufundisha jambo muhimu? Anayenifundisha jambo muhimu ni mama mzazi ambaye tangu kuzaliwa amekuwa amekuwa anikinifunza mambo mingi muhimu maishani na amekuwa akinihimiza kutia bidii katika kila kitu ambacho nafanya.

Je umehai kununua tikiti za Tukio. Naam nimeweza kununua tikiti kadha kama za Tukio. Tukio kama la Solfest ambalo hua kila disemba kama mwaka huu nishanunua tikiti yangu. Ambayo nitaitumia pale disemba ya mwaka huu.